Mimi napenda sana vituko na vitu kama hivo. Kilicho nifanya nicheke mara nyingi unakuta ni vituko mtandaoni unangalia kuna tiktok au unaangalia kwenye YouTube kwenye Instagram au kwenye WhatsApp au kwenye facebook au mtandao wowote ule basi unakuta ukiona kitu labda ni comedian au ni mchekeshaji au ni muimbaji basi nikikiona nafurahia na mara nyingi hua napendezwa na vile vitu kwani kinanifanya nahisia lakini pia kama kitu kinaonyesha uhalisia mimi napenda vitu vyenye uhalisia unajua waeza wakaigiza hawa waigizaji kakini isiwe na uhalisia ule amboa nishawai upitia au nishawai kuiona ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya nifu ya mimi pia nifurahi na nicheke lakini sambamba na hilo pia maisha yetu ya kawaida haya ukiwa ukikaa ukitulia unaweza tu ukakaa ukaamua tu ucheke na ufurahi pia uone kitu kizuri ambacho ukikaa unafurahia unacheka unafurahi pamoja na watu ni kitu kizuri pia.

Wikendi huwa ninaamka asubuhi na mapema, nafanya mazoezi kama kawaida, na kwenda kufanya mazoezi, lakini pia nikirudi na kunywa chai naweza kafanya usafi pia kidogo, mara mingi jumamosi, lakini pia jumapili ni siku ya kwenda kanisani, na mara nyingi napenda kwenda na mke wangu, na kwenda pamoja wote tunasali, tunarudi nyumbani, tuna shughuli na kazi nyingine mbalimbali, lakini huwa tunapenda kwenda katika ufukwe wa bahari, kushanga shanga kidogo, kunywa chochote kule. Kutembea katika ufukwe wa bahari. Kukanyaga mchanga. Kwa hivyo moja ya kitu ambacho kizuri huwa tunafanya wikendi. Na ni kitu ambacho kina burudisha na kinafurahisha. Kwa sababu wikendi ni siku ambayo ni ya kupumzika. Ni ya kutuliza akili. Lakini pia ni siku ambayo unaweza ukafikiria mambo yako mengi biashara zako na kazi nyingine na mimi ndio ambacho tutakuwa tunakifanya. Mimi na mke wangu kwa hivo pia tunapokaa pamoja pia tunasherekea, tunaweza tukanywa waini. Tunakula chakula kizuri. Kwani ni moja ya burudani ambayo naifanya. Siku hiyo ya wikendi.

Likizo yangu ya tatu ni ile likizo ambayo nitafurahi kwamba nikienda mwezi wa kumi na mbili lakini ni mwezi ambao unakuwa na watu wote wako nyumbani, ni mwezi ambao unakuwa na sikukuu nyingi kama Christmas, Boxing Day, pamoja na mwaka mpya. Na likizo yangu hiyo napenda sana kwenda Zanzibar, ni sehemu ambayo sijawahi kwenda, kwahiyo nikienda kule nitafurahi sana. Nikasherehekee na kuangalia vitu mbalimbali.

Vipuli sijui ni kitu gani kwa lugha ya sanifu, lakini mi napenda kuvaa vitu kama saa, napenda kuvaa vitu kama shanga, napenda kuvaa vitu kama cheni. Sasa sijajua kuwa unaposema vipuli unamanisha kitu gani, lakini vitu napenda kuvivaa kama ni shanga, sio shanga, shanga. Kama ni saa, kama ni kitu ambacho navaa mkononi kama hivyo saa nimesema, lakini pia unakuta kuna zile kama shanga fulani unavaa mkononi, pia zinakuanga ni izuri. Lakini pia kitu cha kuvaa shingoni kama mkufu hicho pia ni kitu kizuri ambacho napenda kukivaa kwa hivyo kama unamanisha vipuli. Kwa kuunganisha vitu kama hivo basi mimi ni mmoja wapo. Na huwa na vifurahia na navipenda. Yanifanya nionkane niko nadhifu. Lakini nikija napenda kuenda na wakati. Lakini pia ninaonekana mtu ambaye niko sawa. Kwa sababu ukivaa vitu kama vile unaonekana mtu ambaye uko vizuri. Hata kipato chako kinaonekana ni kizuri kwa hivyo. Sipendi kuigiza, lakini ni ninapenda kuonekana muonekano mzuri ambao watu wengi wanaonekana hivo na wanapendeza lakini pale hivyo kupendeza unaonekana mtu safi.

Ndiyo, naeza kuishi ya siku moja bira teknolojia. Kwa sababu, teknolojia likikuja, lilikuta watu wanaishi. Na hata kama ikiondoka, watu wataendelea kuishi. Miaka ya zamani watu walikuwa hawana teknolojia lakini saizi watu pasipo, kwa teknolojia wanategemea kila kitu teknolojia. Na itakuwa ni ngumu sana kuishi bila teknolojia. Kwa mfuno kama maripu ya simu, usafili, huduma za afya, huduma za kibenki, huduma za anga. Ni vitu vingi vitasimama, lakini ndio maisha inaeza katokea. Mi naeza nikaisha pasipo teknolojia. Angalau kwa siku moja oi imetajwa hapo, inawezakana mi nikaishi bila teknolojia. Unaacha tu simu, unaacha kompyuta, unaacha kila kitu. Unatumia vitu ambavyo ni vya asili tu siku hiyo. Kwa hivyo ni kitu ambacho kina wezekana tunaeza tu kaishi. Kwa sababu teknolojia imekuja yetu haribu lakini metupeleka mbele. Kwa tunaeza tu kaishi pia pasipo yenyewe.

Kwa asubuhi huwa napenda kunywa kahawa. Kahawa ni kinywaji kizuri na kinanivutia, kinaniburudisha, lakini pia kinanipa nguvu, kinanifanya siku yangu zima iende vizuri. Kwa hivyo kahawa ndo napenda kunywa asubui, lakini sambusa na hilo kahawa huwa napenda kunywa na chai na vitafunwa kama mandazi ya au chapati. Kwa hivyo ni kitu ambacho nikila basi najisikia vizuri napata nguvu na siku yangu itaenda vizuri sana siku hiyo. Kwa hiyo, kahawa ni moja ya kinywaji kizuri na huwa napenda ile kahawa nyeusi ambayo unaweka sukari kidogo sana huwa sipendi kuweka sukari nyingi kwenye kahawa maana tayari kahawa ukishaunywa inakufanya muda wote uonekane uko active sasa uko uko sawa kufanya kazi. Sasa ukinywa ukiweka sukari nyingi pia utafanya sukari iongezeke na sio kitu kizuri kwa hivyo napenda kunywa tu kahawa kidogo. Sukari kidogo na kahawa ile nyeusi inakuwa ni nzuri sana ya kahawa asilia. Ni kinywaji kizuri na nakipenda sana na huwa nakitumia mara zote asubuhi. Lakini pia huwa napenda kutumia usiku, nikitaka nilale huwa napenda kutumia, lakini mara nyingi swali napouliza ni asubuhi na mi napenda kutumia kahawa asubuhi.